Ndiyo, napenda kutembea msituni, maanake katika yale mandhari ya msitu ni yenye kufurahisha, kwa ile kijani kibichi, miti ni mingi, na ile mahali kuna, ile hewa safi, na pia ni mahali ya ambapo unaeza fanya zoezi, ukianza kujionea pia na wanyama.

Napenda kutazama michezo, michezo yote, ikiwa riadha, kupigana ndondi, mpira wakabubu, sana sana kwa haya mchezo yote, kutazama mpira wakabubu ndiyo napenda zaidi, nikiwa nashabakia timu ya Manchester United kwa zaidi ya miaka kumi sasa.